Asubuhi napenda kunywa chai. Chai ya maziwa ni chaguo langu la kwanza. Unasaidia kuamka vizuri na kupata nguvu. Wakati mwingine nakunywa kahawa nyepesi. Lakini mara nyingi chai hunipa utulivu, hunifanya, nijisikie tayari kwanza siku.

Kwa siku, ninajitahidi kunywa maji mengi. Kwa kawaida, nakunywa maji, takribani glasi sita hadi nane. Nafanya hivyo ili mwili wangu ubaki na maji ya kutosha. Maji hunisaidia kujisikia vizuri na kuwa na nguvu. Pia hunisaidia ngozi na mmengenyo wachakula. Nikikumbuka huu ongeza hata zaidi hasa nikiwa na joto.

Ninatumia usafiri wa umma kila siku, hasa matatu, ni rahisi kuzipata, zinaniokoa muda na zinanifikisha kazini au kwenye shughuli zangu bila shida kubwa. Wakati mwingine nikichelewa, napendelea pikipiki kwa sababu ni ya haraka zaidi kwa jumla na chaguwa usafiri unaonifaa kulingana na muda na umbali wa safari yangu.

Niliamka saa kumi na mbili asubuhi, kitu cha kwanza nilichofanya ni kuosha uso na kupiga mswaki, baada ya hapo nilikunywa chai ya maziwa na mkate kama chakula cha asubuhi. Nilianza siku yangu mapema nikijiandaa na kuangalia mambo muhimu ya kazi. Asubuhi hii nilijihisi mtulivu, mwenye nguvu na tayari kuikabili siku.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama. Niliwahi kufuga mbwa na ilinifundisha kuwajibika na kuwa mvumilivu. Nilihakikisha anapata chakula, maji na matunzo kila siku. Pia ilinipa urafiki na ulinzi na ilinifanya nijisikie furaha hasa nikirudi nyumbani nikiwa nimechoka.

Ninapenda mazingira ya kazi katika shirika langu. Kuna ushirikiano mzuri kati ya wafanyikazi na kila mtu anaheshimiana. Napenda pia fursa za kujifunza na kukuwa kwani napewa nafasi ya kuboresha ujuzi wangu. Uongozi ni wa wazi na unaosikiliza maoni. Jambo linalonifanya nijisikie kudhaminiwa na kuwa na motisha kazini.

Mimi hushughulikia kazi za dharura kwa kupanga haraka kipaumbele. Kwanza natambua jambo la dharura zaidi. Kisha linalofaa kushughulikiwa maramoja. Nikipata msaada ninashirikiana na wengine ili tatizo liweze kutatuliwa haraka. Pia nashughulikia kwa utulivu na kwa umakini kuhakikisha hakuna makosa yanayotokea hata chini ya shinikizo. Hii inanisaidia kudumisha ufanisi na amani ya akili hata wakati wa dharura.

Nawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa uwekaji wazi wa mawasiliano. Kila siku tunatumia simu, barua pepe na mikutano ya haraka kushirikiana juu ya kazi zetu. Napenda pia kusikiliza maoni yao na kushirikiana kwa ushirikiano ili kazi ifanyike kwa urahisi. Kwa kawaida tuna majadiliano ya wazi na yenye heshima. Jambo linalofanya tuwe timu yenye mshikamano na yenye mfanikio.

Kwa kuchambua hatua zote za kazi kwanza, natafuta sehemu zinazopelekea kupoteza muda au rasilimali kisha naweka njia mpya au zana za kufanya kazi haraka na kwa urahisi. Pia ninashirikisha wenzangu kupata maoni yao ili kuona jinsi tunaweza kufanya vizuri zaidi. Kila mara ninajaribu kujifunza mbinu mpya na teknolojia ili kazi iwe bora. Rahisi na yenye matokeo makubwa.

Mimi napendelea kunyoa ndevu inanifanya nijisikie safi na mpangilio na pia nirahisi kudumisha kila siku wakati mwingine ndevu hupoteza umbo haraka hivyo kunyoa kunisaidia kuonekana nadhifu na kujiamini zaidi hata hivyo napenda ndevu zenye safi na zilizopangwa ikitokea mtu anapendelea kuvaa.

Ndiyo, ninatumia mfumo wa usalama wa vidole, ni rahisi na haraka na hunisaidia kulinda taarifa zangu binafsi. Kila mara ninapo kuwa kwenye simu au kifaa chenye nyeti, ninahakikisha alama ya kidole imesajiliwa vizuri. Hii inanipa amani ya akili kwani najua hakuna mtu asiyeidhinisha anayeweza kufikia vifaa vyangu au taarifa zangu.

Ninapenda juisi ya machungwa ni tamu yenye harufu nzuri na yenye nguvu ya kunipa nishati asubui. Pia juisi ya machungwa inahimiza afya na husaidia mwili kushughulikia kazi za kila siku. Wakati mwingine, napenda kuchanganya na juisi ya tofawu ya tofaa au ndimu kwa latha tofauti. Lakini, machungwa ndio ninayopendelea zaidi kila mara.

Wakati umeme unapokatika, kwanza ninabaki mtulivu. Ninajaribu kutambua ni maeneo gani yanayohitaji, mwanga au vifaa vya dharura. Baada ya hapo, natumia betri au taa za umeme wa dharura ili kuendelea na shughuli muhimu. Wakati mwingine, natumia muda huu kupumzika, kusoma au kupanga kazi yangu badala ya kukasirika. Kwa ujumla, ninajitahidi kuwa na utaratibu wa kutumia muda vizuri hata bila umeme.

Ninapenda mkate wa ngano, mzuri, mzito kidogo lakini laini ndani. Kwa kawaida napenda ule unaoweza kuliwa kwa kiamsha chai au kahawa asubuhi. Wakati mwingine napenda kujaribu aina tofauti kama mkate wa zabibu au mkate wa mchele. Lakini, kile cha kawaida cha ngano ninachopendelea kila siku mkate unaonifanya nijisikie safi na mwenye nguvu ni kile ninachokipenda zaidi.

Hekima niliyojifunza maishani ni kwamba uvumilivu na subira hubeba matunda. Kila jambo lina wakati wake na kushugilikia changamoto kwa utulivu kunasaidia kupata suluisho bora. Pia kujifunza kutoka kwa makosa yangu kimenifundisha kuwa makini zaidi na kuchukua maamuzi sahihi. Mwisho nimejifunza kwamba ushirikiano na heshima kwa wengine ufungua milango ya fursa nyingi maishani.

Siishi mahali nilipozaliwa, nilizaliwa sehemu moja lakini baadaye maisha yalinifanya nihame kwa sababu ya shule, kazi na kutafuta fursa nyingine. Kuishi sehemu tofauti kimenisaidia kujifunza tamaduni mpya na kukutana na watu wa aina mbalimbali. Hata hivyo, mahali nilipozaliwa bado ninaheshima kubwa nako, kwa sababu ndiko chimbuko la kumbukumbu zangu nyingi na familia yangu.

Ndiyo natumia mitandao ya kijamii lakini kwa kiasi. Naitumia zaidi kuwasiliana na marafiki, kufuatilia habari na kujifunza mambo mapya. Najitahidi kuchagua ninacho tazama ili kuepuka maudhui yasio na manufaa. Pia huweka mipaka ya muda ili isiniadhiri kazi, usingizi au maisha yangu kwa kila siku.

Kinacho nipa motisha kazini ni kuona matokeo ya kazi yangu yakileta mabadiliko chanya. Nafurahi kujua kuwa juhudi ninazoweka zinasaidia watu au kuboresha hali fulani. Pia kujifunza mambo mapya na kukuza ujuzi wangu hunipa hamasa kubwa sana. Mazingira mazuri ya kazi na kushirikiana na watu wanao nieshimu unifanya nijitume zaidi kila siku.

Leo hali ya hewa ni ya wastani, kuna jua lakini nimechanganyika na mawingu kiasi, joto si kali sana wala baridi kupita kiasi. Kwa hiyo najisikia huru na mtulivu kwa sababu ya hali hii nimevaa nguo nyepesi lakini nimeongeza jaketi jepesi kwa tahadhari. Ninapenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inanipa nguvu na haichoshi katika hali kama hii ningependa kutoka nje kutembea kidogo au kufanya kazi zangu kwa utulivu bila usumbufu.

Naam, napenda kucheza michezo ya video, lakini si kila wakati. Hucheza zaidi wakati wa mapumziko au nikitaka kupumzisha akili baada ya kazi. Mchezo ya video hunisaidia kupunguza mawazo na kuniburudisha. Ninapenda michezo inayohitaji kufikiri na mipango. Si ya fujo sana. Hata hivyo huweka mipaka ili michezo isichukue muda mwingi na kuniathiri majukumu yangu ya kila siku.

Mimi huhimizaje ushirikiano katika timu kwa kuanzisha mawasiliano wazi ya heshima. Hubadilisha mawazo ya wenzangu mara kwa mara na kusikiliza kwa makini maoni yao bila kupuuza. Pia huchangia kwa kutoa msaada pale ninapohitajika na kusherehekea mafanikio ya kila mshiriki. Ninajitahiji kuunga mazingira na kuaminiana ili kila mtu ahisi huru kutoa wazo lake na kufanya kazi pamoja kwa ufanisi.

Napendelea chakula chenye latha chaache kidogo. Za pili lakini chenye viungo vinavyo nipa hisia nzuri. Napenda chakula kidogo chenye chumbi, tangawizi na pilipili kidogo. Kwa sababu hunipa latha tamu lakini si kali sana. Pia napenda chakula chenye viungo asilia zaidi kuliko kilicho pikuwa na mafta mengi. Latha hii hunifanya ni furahi na kulisha mwili wangu kwa raha. Bila kusababisha mzio au uchovu.

Wakati huu mimi huchukua muda kidogo kupumzika na kupumua kwa kina ili akili ipate utulivu. Huandika mambo muhimu ili nipange upya kazi zangu na kuepuka kuchanganyikiwa. Pia hujaribu kutembea kidogo au kunywa maji baridi ili kupunguza msongo. Mara nyingine hupumzika kwa kufanya kitu ninacho kipenda kama kusikiliza muziki au kuzungumza na rafiki. Ili niondoke kidogo katika mawazo mazito njia hizi hunisaidia kurudisha umakini na nguvu yangu ya kazi.

Ndiyo nilianza kwa kujaribu mboga ndogo kama spinachi sukuma wiki na karoti kwenye bustani ya nyumba. Kulima kunanifundisha uvumilivu kwa sababu unahitaji kusubiri mbegu zikuwe na kudumisha shamba kwa usahihi pia hunipa furaha kuona matunda ya jitihada zangu yakikoma. Wakati nikilima nahisi karibu na asili na ninathamini chakula nilichokipata kwa nguvu zangu mwenyewe.

Ndiyo uchoraji hunivutia kwa sababu unaniruhusu kuona hisia na mawazo ya msani kupitia rangi na michoro. Mziki nayo hunigusa sana hasa ule unaobeba ujumbe na hisia za ukweli. Aina hii ya sanaa hunipa utulivu hunichochea ufikiri kwa kina na wakati mwingine hunisaidia kueleza hisia ambazo si raisi kuzisema kwa maneno.